Kwa uhalisia, napenda sana mboga za majani kama vile mbingula na murenda, pia kabeji, sukuma wiki na mchicha. Hizo mboga zina virutubisho vingi ambavyo vinatusaidia kuwa na afya njema kama vile kalisiamu, potesiamu. Mbingulaina vitamini A na C ambazo ni nzuri kwa macho na ngozi wakati mbrenda inachuma na kalisiamu ambazo ninzuri kwa damu na mifupa. Asanti.

Haa niambia kuhusu utaratibu wako wa kila siku haya utaratibu wangu wa kila siku huwa hivi kwa kawaida asubuhi yangu inaanza saa kumi na mbili asubuhi kwanza ninaamuka nakunywa maji ya baridi ilikuamsha mwili baadae napiga mswaki na kutafuta stafutahi kisha ninaenda kuoga na kujiandaa kwa siku baada ya hapo ninaenda kula kifungwa kinywa ambacho mara nyingi huwa ni chapati na chai na pia mayai nikimaliza naangalia simu yangu kuona habari za hivi karibuni na kujibu ujumbe mbili tatu mtandaoni kisha saa moja unusu asubuhi niko tayari kuwanza siku yangu naeza kufanya mazoezi kidogo na pia kukimbia au yoga kabla kuanza kazi.

Zana gani za digit unatumia kila siku? Haya, zana ninazotumia kila siku ni kama vile Whatsapp. Mtandao wa Whatsapp nautumia sana kwa mawasiliano na familia, ndugu, marafiki. Na pia, wateja pale kazini huwa wanatumia mtandao wa Whatsapp kuwasiliana na mimi ili kupata bidhaa zao. Na pia natumia zana nyingine ya Google Maps kusafiri na kupata maelekezo kwenda kule kwenye nafaa kupeleka mzigo na pia napenda kutumia zana ya Canva kwa kubuni na kuunda maudhui ya mitandao ya kijamii asanti.

Moja kati ya zile tabia mingi naweza penda kuzungumzia kuhusu kuiona kwa wengine ni kama vile uaminifu. Uaminifu ni msingi wa mahusiano mazuri kwenye kazi pia kwenye ndoa pale na pia katika urafiki mzuri au wa kibiashara hivi unaweza kuleta ishima na uaminivu kwa wengine. Eeh napia tabia ninayoipenda ni huruma ni tabia ambayo inamfanya mtu aweze kuelewa na kuhisi maumivu ya wengine ni tabia muhimu sana katika mahusiano na inaweza kuleta amani na furaha kwa wengi yaah, asante.

Wikendi, kwangu mimi, wikendi ni kama pumziko baada ya kazi ngumu ya wiki. Mara nyingi napenda kufanya mambo ya kupumzisha na ya kufurahisha. Asubuhi ya wikendi, kama vile jumamosi, napenda kuamka kwa utulivu na kufanya kitu cha kupendeza kama vile kunywa kahawa na kusoma gazeti au kusikiliza muziki. Kisha napenda kutoka nje, kuota jua kidogo, kuosha nguo na kuzianika. Baadaye nafanya kitu cha kufurahisha kama vile kutembea na marafiki au familia alafu baadaye naweza enda mbuga za wanyama kutembelea kama vile inavyokuwa desturi yangu ya wikendi Jumapili baadaye naweza enda bustani ama hata kwenye sinema kuangalia vipindi vya televisheni jumamosi mchana napenda kula chakula kizuri na marafiki au familia yangu tunaweza kuenda kwenye mkahawa mpya na au kupika chakula nyumbani kutegemea na vile tutafanya maamuzi yetu baada ya chakula tunaweza kutazama sinema au kucheza pamoja jioni yake napenda kupumzika na kufanya kitu cha kupendeza kama vile kucheza mchezo wa pool na au kandanda kidogo kidogo kwenye uwanja mbele ya nyumba yangu kama vile kusoma kitabu au kusikiliza muziki pia naweza endeleza mara nyingine pia napenda kutoka na marafiki zangu na kufanya kitu shughuli mbili tatu za kuingiza pesa asante.